Mimi kwa sana naweza sema kuwa napenda kutembea msituni unajua napenda kutembea msituni. Kwa sababu msitu kwa sana napendelelea ile rangi ya manjano ile rangi ya mbao iko kwa msituni. Ya rangi mbaoyo iko kwa kila mti. Napenda kutembea msituni kwa kuwa pia ni mahali ambapo ukitembea utajihisi kuwa yani kumetulia tu zile kelele za ndege kule kuimba kwa ndege yani zile wale wanyama kutoa zile sauti zao. Naeza sema pia napenda kutembea kule kwenye bichi. Yani napenda kutembea nikikanyaga ule mchanga. Ule mchanga wa bichi yani nikiona bichi, nikiona maji, nikishika shikatu maji na pia.

Naam mimi naweza kuwa naweza sema kuwa nahifadhi kitu cha thamani. Kitu cha thamani ambacho mimi naweza sema kuwa ninahifadhi. Yani ni ule upendo ambao mimi ni nao. Yani ule upendo kwa kila mtu. Ule upendo wakujihisi kuwa unajua kuwa na upendo kwanza chenyewe hicho ni kitu cha thamani mtu anahifadhi. Yani unajihisi kuwa yani wewe umetulia. Yani upendo unaonyesha upendo kwa kila mtu. HiIcho ni kitu cha thamani sana ambacho mimi naweza sema kuwa nahifadhi.

Siwezi kusema kuwa napenda kuandika au kuongea. Mimi naweza kusema kuwa inategemea ni wakati gani. Wakati ambapo naandika pia ndipo naongea ama wakati ambapo naongea au naandika. Yani inategemea nafanya nini wakati huo. Napenda kuandika kwa sababu nikiandika nitakumbuka. Napenda kuongea kwa sababu nikiongea watu watanisikiza.

Na mimi navalia saa, wajua mtu ambaye anavalia saa ni mtu ambaye hata mtu akionekana akitembea njiani, mtu mwingine akimwona akitembea njiani, anamwona kuwa ni mtu mwenye, yaani mtu ambaye anajua, anachokiendeleza kwa sababu ukiwa umevalia saa, unaonekana wewe ni mtu ambaye unataka kufanya kitu ambacho unataka kufanya kwa wakati unaofaa na wakati fulani.

Mimi ninapofuraia ama ninapokua nyumbani ama ninachofanya wakati ambapo ninapafurai ninapokua nyumbani. Ni wakati ambapo mimi mwenyewe nimetulia. Wakati huo ambapo siyuko kazini. Wakati ambapo akili haionyeshi kazi yoyote. Yani huwa wakati umetoka kazini umechoka alafu sasa unatulia. Unajua kuwa kesho kutwa hakuna kazi na ama kesho pia hakuna kazi. Wakati ambapo nimefuraia tu nimetulia. Pia wakati mwingine ambapo nafurai sana ambapo nakua nyumbani. Ni ule wakati ambopo niko na familia yangu nina mara kitu tuna tuna tuna tuna.

Naam mimi natumia sana mfumo wa usalama wa videole kwa sababu ninapo fungua simu yangu huo mfumo ndio ambao ninaotumia. Nawekelea kidole kwenye screen ya simu yangu na simu yangu inafunguka. Na kwa mara mingi ama kwa siku naweza tumia mfumo huo tuseme mara karibu ishirini kwa sababu natumia sana simu wakati mwingine wakati ambapo ndiko kazi hili kuenda juu inabidi nitumie mfumo huo.

Naam, ndio, mimi napenda sana kukimbia. Hasa, nyakati za alfajiri wakati hewa ni safi na mazingira ni tulivu. Kukimbia kwangu sio tu mazoezi ya mwili. Bali ni njia ya kuboresha afya yangu ya akili na kuanza siku nikiwa na nguvu na uchangamfu. Yaani mimi hupenda kukimbia kwenye maeneo ya wazi kama bustani au kando ya barabara tulivu. Ambapo naweza kufurahi mazingira ya asili. Wakati mwingine mimi hupenda kusikiliza muziki wenye mahathi ya haraka ili kuniongezea kasi na hamasa ya kuendelea mbele. Kaa wakati mwingine inanichosha hisia ninazopata baada ya kumaliza umbali fulani ni za kipekee na zenye kuridhisha sana. Kukimbia kumenisaidia kuwa na nidhamu ya muda na uvumulivu katika maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla ni sehemu muhimu sana ya ratiba yangu ya kila wiki.

Mimi ratiba yangu ya usiku kabla ya kulala ni muhimu sana na kwa sana kwa sababu inanisaidia kupata mapumziko mazuri. Kawada mimi huwanza kwa kuweka pembeni vifaa vyote vya kia elektroniki kama vile simu, kompiyuta ama pia laptopi angalau nusu saa kabla kulala ili kutuliza akili yangu kutokana na mwanga wa screen. Baada ya hapo mimi hupenda kusoma vitabu kwa muda mfupwi au kuandika mambo niliyofanya mchana na yale ninayolenga kuyafanya yani ninafanya mchana na yale ambayo ninayopanga kufanya kesho yake. Hili ama hii ina nisaidia kupunguza mawazo na wasiwasi wa kazi ninazofuata. Pia mimi hunywa glasi ya maji au kikembwe cha maziwa ya moto mara wakati mwingine pia mimi hukunywa kahawa ili kuufanya mwili wangu uhisi utulivu yani mimi pia mwisho mimi hufanya tafakari fupi husala ya shukurani kwa ajili ya siku na siku iliyopita kabla ya kuzima taa nina amini kuwa, kuwa na ratiba tulivu ya usiku ndio siri ya kuamuka asubui nikiwa na nguvu na furaha ili kukabiliana na siku ingine mpya na siku ambayo nigeni.

Chakula changu ambacho nakipenda kwa sana ni ugali kwa nyama, ama ugali kwa samaki. Naupenda kuila wakati ambapo ni usiku, wakati nakwenda kulala. Ndiyo ambapo nikiamka asubuhi, niamke nikiwa ambapo nimeshiba. Unajua ukikula ambavyo ni viepesi. Ukiamka asubuhi unahisi kuwa haujakula chochote, ni kama haujakula chochote usiku. Mimi jinsi kinavyonipa ladha. Hicho chakula changu ambacho nakipenda cha ugali na samaki ya majabu. Kinanipa ladha nzuri sana ninapokila. Mara ya kwanza nilipokila nilikuwa mdogo mama yangu alipenda sana kunitayarishia chakula hiki na nilikipenda kwa sana. Mtu aliyekilekeza kuhusu chakula hiki kama nilivyosema ni mama yangu mzazi. Mara ya mwisho kukila mimi napenda sana kukula ugali kwa samaki ama ugali kwa nyama napendelea sana kwa hivyo mara ya mwisho kukula ni kama wiki mbili zilizopita.

Zawadi nzuri sana ambayo nimewai pokea ni zawadi ya nguo nguo hizo nilipewa na mama yangu mzazi alinipa wakati wa siku yangu ya kuzaliwa alinipa nguo na akaniambia mwanangu shika hizi ni zako yaani nilifurai sana na hiyo ndiyo zawadi nzuri sana na zawadi ambayo nimehifadhi kwa sana maishani mwa.

Rafiki yangu wa karibu sana, naeza kueleza jinsi tulivyokutana. Tulikutana kule shuleni, tukakuwa rafiki kwa sana. Tulisoma pamoja, naeza sema uko. Na tulisoma pamoja kule shuleni na bando urafiki wetu uwepo. Nakumbuka mambo ambayo tulifanya pamoja. Tulicheza mpira pamoja wa miguu, yaani tunafanya kila kitu. Kwa sasa tunafanya kila kitu pamoja, naeza kusema kila kitu. Kita nilichomfanya awe rafiki yangu wa kweli, ni ule uaminifu ambao ako nao anaonipa. Na ningependa kusema nini kuhusu rafiki yangu ni mtu ambaye ni mzuri sana kwa sa.